Napanga kazi zangu kwa kuanza na kuweka malengo ya kila siku na ya wiki huandika kazi muhimu kwanza kulingana na kipaombele na muda uliopo Pia hutenga muda wakupumzika ili kubaki makini Mwisho wa siku hupitia nilichokamilisha na kupanga kazi za siku inayofuata.

Nafuata zaidi timu ya Chelsea naipenda kwa sababu ya historia yake ushindani mkubwa na namna inavyocheza kama timu moja pia Hufuatilia mechi zao mara kwa mara na kufurahia maendeleo ya wachezaji wake.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tulikotoka kama jamii, maamuzi yaliofanywa na athari zake adi leo. Kupitia historia ya viongozi kama Nelson Mandela au matukio muhimu duniani napata mafunzo ya uongozi, uvumilivu na mshikamano ambayo yananimarisha kifikra na kimaadili.

Kwa mtazamo wangu, wakati mkuu wa mpira wa baseball ulikuwa kati ya miaka ya elfu moja mia tisa ishirini hadi elfu moja mia tisa sitini. Kipindi hiki, kilitoa wachezaji mashuhuri kama Babe Ruth na Jackie Robinson na kikaupa mchezo umaarufu mkubwa kupitia mashindano ya World Series ndani ya Major League Baseball. Kilikuwa kipindi cha ushindani historia na mabadiliko makubwa.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanifanya niweze kusikiliza taarifa au kufanya kazi huku nikiendelea na mambo mengine. Hhh hi Inaraisisha mawasiliano, hasa kwenye simu au mikutano, na inaweza kusaidia kurekodi au kubadilisha sauti kuwa maandishi. Hhh inafanya kazi zangu kuwa raisi na araka.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi napanga ratiba yangu vizuri kwanza. Kisha ninaweka vipaumbele kwenye kazi muhimu zaidi. Ninajaribu kushughulikia kazi kubwa kwa vipande vidogo ili zisizidiwe. Na pia nategemea kutumia muda bila kufurugwa na mambo yasio ya lazima. Mara nyingine napanga vizuizi vya muda ili kuakikisha kila kazi inakamilika kabla ya muda wake. Pia napima maendeleo yangu mara kwa mara kuona kama nipo kwenye njia sahihi.